Ndio, napenda kupanda milima. Shughuli hii hunipa changamoto ya kimwili na kiakili. Hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili na hunisaidia kupumzika mawazo. Kupanda milima, pia hunifundisha uvumilivu, nidhamu na kunidhamini mandhari ya asili.

Kila siku, napendelea kunywa chai kuliko kahawa, hasaa asubuhi. Chai hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na mwenye nguvu ya kufanya kazi. Kwa kawaida, huiandaa kwa kuchemusha maji, kuongeza majani ya chai, kisha kuongeza maziwa kidogo na sukari kiasi kulingana na ladha ninayoipenda. Wakati mwingine, hubadilisha na chai ya tangawizi au mdalasani kwa ajili ya afya na joto la mwili. Mara nyingi kunywa chai asubuhi mapema kabla ya kuanza shughuli na wakati mwingine jioni ninapokuwa nimechoka. Ninapenda sana kuinywa nyumbani nikiwa mahali tulivu au kazini wakati wa mapumziko mafupi. Vitu ninavyopenda kuongeza kwenye chai ni maziwa, sukari kidogo na wakati mwingine asali badala ya sukari. Hivi huifanya iwe na ladha nzuri na kunipa faraja. Nikiwa bila chai yangu ya kawaida huhisi kama siku haijaanza vizuri. Huwa na ukosefu wa nguvu kidogo au kutojisikia tayari kufanya kazi. Ndiyo maana chai imekuwa sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kupumzika na kufanya mambo ninayopenda. Mara nyingi husoma vitabu, husikiliza muziki au hutazama filamu na michezo. Pia napenda kutembea au kufanya mazoezi mepesi ili kuimarisha afya. Wakati mwingine hutumia muda huo kuwa na familia na marafiki kuzungumza na kucheka. Muda wa bure hunisaidia kuondoa msongamano wa mawazo kujifunza vitu vipya na kujitayarisha kwa majukumu ya kila siku.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani, hasaa kuku. Kufuga kuku hunisaidia kupata mayai safi na pia hunifundisha uwajibikaji na utunzaji wa wanyama. Huwa ninahakikisha wanapata chakula cha kutosha, maji safi na makazi salama. Pia, ni shughuli yenye faida kwa familia na mazingira ya nyumbani.

Ninafuata zaidi timu ya mipira wa miguu, hasa, manchester United. Ninawafuatilia kwa sababu ina historia kubwa mashabiki wengi, duniani na imewahikuwa na wachezaji bora waliotoa burudani ya hali ya juu. Kuangalia mechi zao hunipa furaha msisimuko na wakati wa kupumzika.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya uwao. Michezo kama drafti, santaranji, ludo au monopoly. Unafurahisha kwa sababu waongeza uwezo wa kufikiri, kupanga mikakati na kushirikisha mazungumzo mazuri na marafiki au familia. Pia ni njia nzuri ya kuburudika na kuimarisha mahusiano bila kutumia screen nyingine, nyingi.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa kiteknolojia, hasa matumizi ya programu za kisasa na ujuzi wa kompyuta ili kuendana na mabadiliko ya dunia ya kazi. Pia, ningependa kujifunza lugha mpya, kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti.

Ninapata habari kutoka vyanzo mbalimbali, ili kuhakikisha zinakuwa sahihi na za kuaminika, mara nyingi napata habari kupitia runinga na redio, simu na intaneti, magazeti, mazungumzo na watu wengine. Napenda kulinganisha habari kutoka vyanzo tofauti kabla ya kuziamini, ili nipate picha kamili ya kilichotokea.

Kwa kawaida, huwenda hospitali mara moja au mbili kwa mwaka. Hasaa kwa uchunguzi wa kawaida wa afya au inapobidi. Nikiwa na afya njema, sina haja ya kuenda mara nyingi. Lakini, nahakisha ninafanya uchunguzi wa kinga. Uchunguzi wa kinga ili kuzuia matatizo kabla hayajawa makubwa.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kufika mapema au kwa wakati wa kwa sababu huonyesha nidhamu heshima kwa wengine kupanga mambo vizuri. Kuwahi hunisaidia kuwa mtulivu, kujiandaa vyema na kuepuka msongamano wa mawazo unaotokana na kuchelewa.

Napenda kula mboga mbalimbali, hasa, spinachi, karoti, viazi vitamu na kabichi. Mboga hizi hunipa lishe bora, zinasaidia afya ya mwili na zinaladha nzuri pale zinapopikwa vizuri. Pia napenda mboga zilizochanganywa na viungo vya kawaida, kwani hutoa ladha tamu na yenye kuvutia na kunifanya nijisikie vizuri baada ya kula.

Filamu ninayoipenda zaidi in the pursuit of happiness. Naipenda sana kwa sababu ina ujumbe mzito wa kutokata tamaa kufanya kazi kwa bidii na kuamini ndoto zako hata unapopitia changamoto kubwa. Filamu hii inanigusa moyo na kunipa motisha ya kuendelea kupambana na maisha bila kukata tamaa filamu hii ni haina ya drama na inaonyesha maisha halisi ya binadamu au changamoto panazo kutana nazo kila siku. Hadithi yake inaonyesha jinsi mtu anaweza kupitia shida nyingi lakini bado akafanikiwa kwa juhudi na subira. Nakumbuka mara ya kwaza nilipo iyona nilihisi hisia nyingi sana hasa huruma na matumaini. Niliangalia nyumbani kupitia runinga na tangu wakati huo imebaki akilini mwangu. Nilipendekeza filamu hii na rafiki yangu aliniambia inaujumbe mzuri wa maisha na hakukosea. Ningependa sana kuiona tena kwasababu kila mara ninapoitazama napata funzo jipya na motisha mpya. Ni filamu ambayo haichoshi na huwacha alama nzuri mayoni. Filamu hii ni ya kuvutia, ya kufundisha na yenye kugusa maisha. Ndiyo maana filamu ninayopenda zaidi.

Ningependa kutembelea Paris Ufaransa kwa sababu ni mji wa utamaduni sana na historia tajiri. Napenda kuona mnara wa i-file. Madarasa ya sanaa na makumbusho pamoja na kuonja vyakula vya kienjeji kama croissant na cheese. Pia ningependa kutembelea Tokyo Japan kwa sababu ni mji wa teknolojia ya kisasa tamaduni za kipekee na manthari ya kuvutia. Kutoka manthari ya mji hadi mili.

Kwa kawaida nakaa hadi saa nne au sa tano usiku kulingana na shughuli zangu za siku. Napenda kuhakikisha nina usingizu wa kutosha ili kuamka asubuhi nikiwa tayari na kufurahia siku. Wakati mwingine nikisha fanya kazi au kusoma na weza kukaa kidogo zaidi lakini kwa ujumla na kusudia kulala mapema ili afya yangu na umakini wa siku ijayo iwe vizuri.

Mimi nasharekea mwaka mpya kwa njia ya kupumzika, kushirikiana na familia marafiki na kufurahia muda wa pamoja. Mara nyingi tunakutana nyumbani kuangalia televisheni au filamu kula chakula cha pamoja na kucheka pamoja. Wakati mwingine pia hupangwa sherehe ndogo ya kifamilia. Au za marafiki huku kila mmoja akishiriki furaha na matumaini ya mwaka mpya.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Hasa wakati wa asubuhi au wakati wa baridi. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwili, kuondoa uchovu na kunifanya nijiskie nikiwa safi na tayari kuendelea na shuguli za siku. Hata hivyo, wakati wa joto, kali naweza pia kuoga kwa maji ya kawaida ili kujipoza.

Ndio, napenda kula samaki. Samaki ni chakula kitamu na chenye afya. Kwa sababu kina proteini nyingi na husaidia mwili kuwa na nguvu, napenda sana samaki waliokaangwa au waliopikwa kwa mchuzi. Hasaa, ikiliwa pamoja na wali au ugali.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa hasaa asubuhi au baada ya chakula. Maziwa hunipa lishe muhimu kama kalishiamu na proteini. Usaidia meno na mifupa kuwa imara na kunifanya nijisikie mtulivu na wenye nguvu. Mara nyingi pia napenda kuchanganya maziwa na chai au kahawa kwa latha nzuri na furaha ya kunywa.

Mara nyingi, na ngoja barua pepe mara mbili, hadi tatu kwa siku. Hasa, kwa shughuli za kazi au shule. Kwanza, napenda kuangalia barua pepe asubuhi ili kujua ujumbe muhimu au maagizo. Kisha, napanga muda mwingine mchana na au jioni kuangalia barua pepe mpya.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuwa kitaaluma na kuwa kiongozi wa kuaminika katika sekta yangu. Nataka kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya kampuni kuboresha huduma au bidhaa na kuwa msaidizi wa mafanikio ya wenzangu. Pia nataka kujifunza ujuzi upya, kuongeza uzoefu na kuwa mfano mzuri kwa wengine. Mwisho, lengo langu ni kujivunia kazi yangu na kuona matokeo chanya ya juhudi zangu kwa muda mrefu.

Napenda kwenda madukani asubuhi au mapema jioni. Asubuhi huwa na utulivu, maduka hayana watu wengi na ni rahisi kupata vitu ni ninavyohitaji haraka. Mapema jioni napenda kwenda ikiwa nipo huru kutoka kazini kwa sababu bado nina nguvu na ninaweza kuchagua bidhaa vizuri.

Ndiyo napenda kuchora na kupaka rangi. Shughuli hizi hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu kupumzika na kufikiria kwa utulivu. Napenda kutumia rangi tofauti kuunda michoro ya mandhari, wanyama au mavazi. Na mara nyingine kuchora michoro ya kuburudisha au ya kielimu. Kuchora na kupaka rangi pia hunifanya nijisikie furaha utulivu na kuridhika kwani ni njia nzuri ya kuburudisha bila kutumia vifaa vya kielekitroniki.

Ndio, mara chache, ninaweka picha mtandaoni, hasa kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram au Facebook. Lakini kwa umakini mkubwa, napendelea kuweka picha ambazo, zinaonyesha hafla za furaha, familia au matokeo ya muhimu. Na si za kibinafi sana. Hii husaidia kushirikisha marafiki au familia lakini pia inahakikisha usalama wa faragha yangu kwa kuwa makini na makini ni nani anaweza kuona picha hizo.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kusimamia au kupanga miradi. Kwani hunipa nafasi ya kuchangia mawazo kufanya maamuzi. Na kuona matokeo ya kazi yangu. Napenda pia jukumu linalohusisha kuwasiliana na wateja au wenzangu. Kwa sababu huchangia ushirikiano mzuri. Uelewa bora na mafanikio ya pamoja.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na marafiki zangu. Kama kuzungumza na kucheka pamoja kushiriki chakula au kutoka matembezini. Mara nyingi tunapenda kutazama michezo au filamu. Kucheza michezo ya ubao au kusikiliza muziki kwa pamoja. Kuwa na marafiki hunipa furaha msaada wa kihisia na nafasi ya kupumzika na hunifanya nijisikie huru na mwenye amani.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye YouTube kwa sababu kuna aina mbali mbali za video elimu, burudani, muziki na michezo. Pia napenda kutumia mitandao ya kijamii kama TikTok au Instagram kupata video fupi zinazoburudisha au kufundisha kitu kipya. Kutazama video mtandaoni hunisaidia kupumzika, kujifunza mambo mapya na kufurahia burudani popote nilipo.

Napenda kutembea katika bustani kwenye mbuga ya kijamii au kando ya mto. Hali ya kuwa karibu na mimea hewa safi na manthari ya asili hunipa furaha, utulivu na nafasi ya kutafakari. Mara nyingine napenda pia kutembea katika mitaya ya shuguli ndogo kwani husaidia kufurahia mathari ya mji ya mji kuona watu na shuguli zao na kupata msisimko wa maisha ya kila siku.

Nguvu zangu kazini ni pamoja na mawasiliano bora naweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa makini. Ushirikiano na kazi ya timu napenda kushirikiana na wengine na kusaidia timu kufanikisha malengo. Tatu, uwezo wa kupanga na kusimamia muda naweza kupanga kazi zangu kwa ufanisi na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati. Nne, kukabiliana na changamoto napenda kutatua matatizo kwa utulivu na ubunifu. Tano, kujifunza na kuendeleza ujuzi na hamu ya kujifunza kila siku na kuboresha utendaji wangu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo, kuunda mawazo mapya kazini, au kufanya mambo ya kila siku kwa njia tofauti. Ubunifu hunisaidia kuboresha kazi, kufrahia shuguli na kupata suluhisho bora kwa changamoto zinazotokea. Pia, napenda kutumia ubunifu katika shuguli za burudani, kama kuchora, kupaka rangi, au kuandaa hafla ndogo za marafiki na familia.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupata habari za sasa haraka na kutoka vyanzo mbali mbali. Mtandaoni pia hunirahisi kulinganisha taarifa kutoka vyanzo tafauti ili kuhakikisha habari ni sahihi. Hata hivyo, mara nyingine napenda kusoma gazeti kwa sababu huleta hisia za kupumzika ni rahisi kusoma bila kielectroniki na mara nying ina makala za zinazofundisha au kuburudisha.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaonipa furaha mazoezi ya mwili na nafasi ya kushirikiana na wengine. Pia napenda michezo ingine kama draft au chess kwa sababu hunisedia kufikiria kwa makini na kuboresha akili.

Napenda zaidi mbwa kwa sababu ni waaminifu, rafiki na walinzi wazuri. Mbwa hupenda kucheza na kuwa karibu na watu na hilo hunifanya nijisikie furaha na salama. Hata hivyo pia napenda paka kwa sababu ni watulivu na wasafi hasa kwa watu wanaopenda mazingira ya amani nyumbani.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio hasa asubuhi au jioni. Redio hunisaidia kupata habari, kusikiliza muziki na kufahamu matukio ya kila siku. Pia napenda vipindi vya mazungumzo kwa sababu vinanipa maarifa mapya na burudani. Redio ni teknolojia mzuri sana ya kusaidia kupata habari mbalimbali na kujua mambo tofauti.

Ndiyo navaa saa hasa pale ninapohitaji kufuata muda vizuri au kuangalia ratiba zangu saa kunisaidia kusimamia muda kufika kwa wakati na kuonekana kana vizuri kiasili. Mara nyingine navaa saa za kawaida nyumbani na wakati mungine saa za mtiindo pale napokuwa kwenye hafla au kwa.

Mara nyingi nafanya mazoezi ya mwili mara tatu ama mara tano kwa wiki. Kulingana na ratiba yangu. Mazoezi haya ya naweza kuwa kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi mepesi, nyumbani au gym. Mazoezi ya mwili hunisaidia kuwa na afya njema huongeza nguvu na kupunguza stress. Pia hunifanya nijisikie tayari na mwenye furaha kila siku.

Nina mkumbuka mwalimu mmoja wa hisabati ambaye alikuwa mwanafahamu mwenye subira na mwenye njia za kufundisha za kipekee alinifundisha si tu kanuni za hisabati, bali pia ufahamu wa jinsia kufikiri kwa utaratibu na solution la matatizo. Kila somo naye ilikuwa na kufurahisha na anapojifunza na mara nyingi alitumia mifano halisi kuonyesha mafunzo jambo lilonifanya nimkumbuke hadi sasa. Pia alikuwa mwalimu aliyenipenda kwa sababu nilikuwa mwanafunzi aliyebora katika hisabati katika darasa letu na kwa jumla katika shule nilikuwa mwanafunzi bora wa hisabati.

Timu yangu ninayependa zaidi ni Manchester United. Nimeanza kuipenda tangu nilipokuwa udogo nikifuatulia mchezo yao na kushangilia pamoja na familia na marafiki. Nakumbuka mchezo moja wa kushangaza ambao walicheza ambapo walishinda goli la mwisho katika dakika za mwisho za mchezo. Na msisimuko huo ulikuwa wa ajabu. Michezo huo ulikuwa na hisia nyingi, shauku na furaha, isio ya kifani. Mchezo ninayependa zaidi katika timu hii ni Bruno Fernandez. Kwa sababu ni mchezaji, hodari, mwenye akili ya mchezo na anaweza kubadilisha matokeo kwa kipigo kimoja. Katika timu yangu inaposhinda huuhisi wakati timu yangu inaposhinda huuhisi furaha mzizimuko na furaha kubwa. Na fahari kubwa kwa sehemu ya mafanikio hayo ushindi wa timu yangu hunifanya nijisikie mshikamano na marafiki na familia hupunguza stresi za kila siku.

Ninapenda kuhusu shirika langu mazingira mazuri ya kazi. Na ushirikiano wa wafanyi kazi kuna heshima kati ya viongozi na wafanyi kazi. Na kila mtu hupata nafasi ya kutuo mawazo na kushiriki katika maamuzi. Pia napenda kwamba shirika lina dhamini maendeleo ya wafanyi kazi. Kutuo fursa za kujifunza na lina malengo ya liyo wazi hunifanya nijiskie kuthaminiwa, kuhamasika, kufanya kazi kwa bidii. Nakujivunia kuwa sehemu ya shirika hilo.

Mfereji wa TV ninaofuata zaidi ni BBC, CNN na NTV. Huu ni kwasababu unatoa habari za kimataifa na za hapa nyumbani kwa usahihi. Mara nyingi napenda pia kuangalia cha, mifereji za burudani au michezo. Kama Supersport, hasa pale ninapopenda kutazama mechi za mipira wa miguu au mashindano ya michezo mingine. Hii husaidia kupumzika, kufurahia na kufahamu matokeo muhimu.

Kawaida nalea nywele zangu mara mbili, hadi, tatu kwa wiki. Kulingana na aina ya nywele na shughuli za siku. Uangalizi huu hunihusisha kusafisha kupaka wafuta ya nywele na kutumia vifaa kama brush au kamba. Ili nywele ziwe na afya laini na zenye mvuto. Hii husaidia pia kuepuka kuharibika kwa nywele, kudumisha sura nzuri na kujiamini kila siku.

Napendelea kunyoa kwa sababu hunifanya nijisikie msafi, nadhifu, na mwepesi. Kunyoa pia hunirahisishia kutunza mwonekano kazini na kwenye shuguli za kila siku. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo ndevu hupendeza. Hasa, zikihudumiwa vizuri kwani zinaweza kuongeza mtindo au ujasiri. Kwa hiyo, inategemea hali na tukio.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio. Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio. Mara nyingi, hununua tikiti mtandaoni kupitia simu au moja kwa moja kwenye eneo la tukio. Kununua tikiti, hunifanya nijisikie msisimuko na furaha kwa sababu huashiria maandalizi ya kushiriki Tukio la kuburudisha au la kukumbukwa.

Ndiyo, nagawanya taka zangu inapowezekana. Hutenganisha taka zinazo oza kama mabaki ya chakula na taka zisizo oza kama plastiki karatasi na chupa. Kufanya hivo, husaidia kulinda mazingira, kurahisisha urejelezaji na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pia, hunifanya nijisikie, ninachangia jambo njema kwa jamii na mazingira kwa ujumla.

Ndiyo napenda kupiga picha. Kupiga picha hunisaidia kunasa kumbukumbu muhimu kama matukio ya furaha, safari au manthari mazuri ya asili. Pia napenda picha kwa sababu huonyesha ubunifu na hadithi ya wakati fulani. Mara nyingi napiga picha kwa simu kwani ni rahisi na hupatikana kila wakati. Kupiga picha hunipa furaha na kurithika ninapoangalia kumbukumbu hizo baadae.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni Harry Potter na jiwe la Filosofia. Napenda kitabu hiki kwa sababu ni hadithi yenye msisimuko, siri na burudani na inachanganya maisha ya kawaida na uchawi wa kipekee. Muhusika ninayo mpenda zaidi ni Harry Potter kwa sababu ni jasiri anajitahidi kusaidia marafiki zake na kushughulikia changamoto kwa hekima na uthabiti. Nili kushauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki yangu wa shule ambaye aliona nilipenda hadithi za uchawi na majitu. Baada ya kitabu hiki ningependa kusoma vitabu vingine vya mfuatano wa harry Potter. Kutoka kwa mwandishi J.K. Rawling kwani kila kitabu kina msisimuko na mafundisho mapya. Kitabu hiki kinafundisha ushirikiano, ujasiri na umuhimu wa marafiki na kila wakati nikiwa nacho huhisi furaha na msisimuko mkubwa.